Je umewahi kushiriki mitandao ni ndiyo ni meshiriki mambo mingi katika mitandao ya siku ya asiku ya kisasa mambo inabadilika kila siku na huwa sipendi kuwacha nyumba kwa hiyo mimi ninashiriki kabisa mambo ya mitandao kwa maka kila siku najikaza nisiwachwe nyuma.

Mimi kwa kawaida wangu huwa sipendi cha haraka chakula cha haraka mengi huwa hazijaiva na unaweza kuwa na madhara katika mwili yako kwa hivyo mimi mara mingi huwa sipendi chakula cha haraka napenda chakula ambacho hakina haraka na chakula ambacho kimetengenezwa kwa njia ambacho inastahili iwe ndiyo muhimu ndiyo ile kitu mimi huwa naangalia sana.

Niambie kuhusu jinsi unavyo tumia simu yako, mimi simu yangu naitumia kwa mambo mengi, kama kwa sahii naitumia kufanya hizi kazi za kufunza AI na hiyo ndiyo kazi moja ambayo naifanya mambo ingine simu naitumia kama chombo chaku kuwasiliana na majamaa na marafiki, kwa hivyo simu kwangu ikona manufaa mengi sana.

Lugha gani ungependa kujifunza? Mimi lugha ningependa kujifunza sai ni lugha ya ufaransa lugha ya ufaransa ningependa kujifunza ndio nikiweza kutoka nje niweze naeza ongea kifaransa na watu wengine walio mbali na hii nchi wenye hawajui kingereza. Kwa hivyo kifaransa ningependa kujua ndio iweze kunisaidia ninapo tembea nchi tofauti.

Je unapenda kuandika kwa mikono ama kompyuta kwa kawaida kwangu mimi huwa napenda kuandika kwa mikono ila hivyo kama itanilazimu kuandika na kompyuta pia najua kuandika kwa kompyuta lakini kwa mara mingi mimi huwa napenda kuandika na mikono sababu kuandika na mikono ni ile kitu ambazo inanifurahisha na huwa nasikia vizuri sana kuandika na mikono yangu.

Mimi kwa kawaida wangu napendelea pahali pa kimya. Pahali pa kimya unapata unaeza fanya vitu zako vizuri. Unaeza kuwa na utulivu wa moyo kwa hivyo, mahali pa kimya huwa mimi napendelea kwa sababu huwa ni naweza fikiria vitu jinsi vile mimi nataka. Lakini si mahali pana kelele mahali pana kelele huwezi fanya hata akili inachoka.

Niambie kuhusu njia unayotumia kupumuzika. Mimi natumia njia ya kupumzika jioni baada ya kufanya kazi nakunywa kahawa, naona taarifa vile mambo ilivyokuwa duniani na vile mambo ilivyo duniani. Alafu nikimaliza hivo. Mimi naenda naoga. Alafu naenda nalala. Ndio niweze kupumzika ndio siku ya kesho niweze kufanya kazi.

Jee unapenda hesabu ndiyo mimi napenda hesabu hesabu nimeipenda tangu utotoni mwangu na hesabu mimi unilikuwa mzuri ndarasani ya kwamba mimi ningepata marks mzuri kwa hesabu kuliko ile maneno ingine kwa sababu kwa ivo mimi napenda hesabu sana hesabu ni kwa kila siku unafaa kuwa na hesabu kufanya hesabu kila mahali kwa ivo hesabu ni mzuri kujua.

Shughuli zangu za wikendi nikama tu za kawaida. Wikendi mimi ninapenda kwenda kutembea na marafiki zangu. Weekendi mimi inapenda mimi kuwenda kufijijaji na marafiki zangu. Kwa hivyo mimi ninapata. Wikendi mimi napenda sana kulijali na mambo yanayo nisaidia katika maisha yangu ya kila siku.

Niambia kuhusu shunghuli zako za siku za mvua shughuli zangu za siku ya mvua ni kutayarisha shamba nione shamba yangu iko tayari na inaeza pandwa wakati unapanda shamba unapata tuko na chakula mingi ya kukula mimi na ndugu zangu mimi na marafiki zangu kwa hivyo kwa kawaida yangu mimi napenda kukula chakula ya kutoka kwa shamba yangu kwa hivyo mimi huwa najipanga mapema sana wakati kumenyesha.

Mimi kwa kawaida wangu napenda sana kutafu kucheza kuliko kutazama mchezo wakati ninapo cheza najihusisha kwa umbali sana na mchezo na huwa nasikia vizuri kwa sababu nacheza kile kitu ambacho mimi nasikia vizuri kucheza kwa hivyo kwa kawaida wangu mimi napenda kucheza kuliko kutazama kutazama ni mzuri lakini sio kila wakati.

Je umewahi kufuga mnyama mimi nimefuga mnyama mara mingi sana mimi kama nikiwa mdogo nilikuwa nafuga mnyama anaitwa mbwa. Sababu ile nilikuwa napenda kufuga mbwa ni kwa sababu tulikuwa tunapenda sana kulisha huko msituni na mbwa alikuwa ananisaidia kuwinda. Tunepoenda msituni mbwa ananisaidia kushika hawa wanyama wa msitu kwa sababu hiyo wakati tulikuwa tunawakula na tunasikia vizuri sana.

Muda wa mwisho naushugulikia kwa umakini sana. Muda wa mwisho unapata ni ile muda umefika na hata muda mwingi kuna kitu ulikuwa ufanye lakini hujafanya umepatwa na muda wa mwisho. Kwa hivyo wasipokua makini, wanapata vitu mingi zina haribika sababu ni muda wa mwisho. Muda wa mwisho ni kitu inafaa kushugulikiwa jinsi ilivyo.

Mimi napenda kutembea msituni. Mimi ni mtu wa msitu. Na msitu huwa nasikia vizuri ninapoenda kutembea huko. Kwa sababu msitu imefunguliwa na mambo mengi. Na wakati ninapotembea msitu huwa nasikia roho yangu ikiwa mzuri. Kwa hivo mimi kwa kawaida yangu napenda kwenda kutembea msitu. Msitu huwa inanifurahisha sana. Na kwa hivo kila wakati mi napenda kutembea huko.

Je, unapenda kutembea msituni? Ndio, mm na penda kutembea msitu, wakati unatembea msitu unaona wanyama wa msitu, wakati unaona wanyama wa msitu unasika roho yako inaridhika. Kwa hivo mm kwa ukaribu wangu napenda sana kutembea msitu nikiona miti, matunda, wanyama. Na vingenezo zinazo ishi huko wa musituni na hiyo ndiyo njia nafanya minisikia vizuri.

Mimi kwa kawaida wangu napendelea t-shirt, lakini kwa mara mingi itatengemea ile mahali mimi ambao naenda. Wakati naenda kwa mkutano ambao ni wamaana, lazima nivae shati na suti ndio niweze kuwa vizuri kwa hiyo mkutano. Lakini wakati ninapo tembea kwa mkutano ya dharura ama vitu za kawaida huwa napenda sana kuvaa t-shirt na jeans.

Mimi jinsi ambayo ninao shambulia mashambulio yakitokea kazini. Ni jinsi ambayo ni nyepesi sana. Wakati kumekuwa na mabadiliko kazini, usikuwe na haraka, kwenye kuwa mpolepole, sianze kuangalia vitu jinsi inavyo kuwa na wangalia vitu kwa makini. Ndiyo maana uweze kuwa moja wa wao mabadiliko.

Jinsi ninavyolinda faraga yangu, ninalinda faraga yangu kila siku. Na hiyo kitu huwa ina nisaidia sana kwa sababu usipo ziba faraga yako una, utapata faraga yako ya mitandaoni ime julikana na alafu, ikijulikana unapata nirahisi sana watu kukufanya maathara katika mtandao. Kwa hivyo mimi, kwa kawida wangu, huwa napenda sana kulinda faraga yangu.

Unafanya nini masaa ya kupumzika mchana? Masaa ya kupumuzika mchana kwa kazi, mimi huwa nachukua hiyo muda na kula kwa haraka. Na after nimemaliza kukula, mimi huwa nachukua hiyo muda alafu naangalia mambo ya mitandao inasema aje. Na perusi kuangalia mitandao, kuangalia vile inchi inaendelea na vile inchi zakimataifa zinaendelea. Kawaida yangu, mimi napenda sana mambo ya kuangalia mitandao wakati wa mchana.

Kwa kawaida yangu mimi huwa na kwa kawaida yangu huwa mimi napenda kula ugali huwa sipendi kula wali sana ugali ni ile kitu nakula ambayo kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kawaida yangu napenda kula ugali kuliko kula wali napokula ugali jioni unapata usingizi mzuri kwa sababu huwa umepumzika vizuri usiku yote io ndo ile kitu mimi napenda zaidi.

Je, wewe ni mtu wa ubunifu. Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu. Mimi ni mtu napokufikiria kitu jinsi ya kukifanya kwa uzuri zaidi. Napofikiria kitu, napopata kitu ya kufanya. Naangalianga ile njia naeza kufanya ikuwe na manufaa kwa mimi na kwa watu wengine kwa njia rahisi sana. Hiyo ndo ile ubunifu mimi huwa napenda kufanya.

Ndiyo, mimi nina ndege wa kufuga nyumbani, huwa kwa kawaida yetu sisi, huwa tunafuga ndege kila siku, huwa tunafuga ndege wa nyumbani waweze kusaidia kwa kutaga mayai, kwa nyama na kutuamsha asubuhi, kwa mfano jogoo huwa anawika saa tisa kwa hivo ukikuwa na ndege kama jogoo wakiwika saa tisa unajua masaa ya kuamka imefika.

Unaanza aje mradi mpya wa kazi. Wakati unaanza mradi, lazima kwanza uchukue kila kitu, uandike vizuri. Ujipange kwa karibu sana. Uweze kuona kila kitu kinafanyika aje na inafanyika kwa njia gani. Hio ndio ile jinsi inakusaidia sana katika mpango yako na katika miradi yako. Hiyo ndo jinsi ya kuhakikisha au ama njia ya kuwa na maarifa ya kutosha.

Unapenda kusoma vitabu vya haina gani? Mimi huwa napenda kusoma vitabu za hadithi, hadithi huwa ni viatbu ambazo zinasaidia sana katika maisha yangu napenda kusoma vitabu za adithi ndiyo niweze kupitisha muda niweze kuwa na mawazo kufikiria vitu zingine tofauti na vitu za nilikua huku ulimwenguni kwa kawaida yangu mimi napenda kusoma fitabu za adithi.

Sikukuu huwa nasherehekea kwa furaha sana. Sikukuu ni kile kitu inaleta familia pamoja na jamii. Unapata mnatangamana kwa urahisi sana. Na hiyo ndio ile kitu mimi huwa nafurahia kufanya. Hiyo wakati tunakuwa pamoja tunakaa kama familia na tunakaa kwa furaha. Tukisherehekea sikukuu yetu. Hiyo ndo ile kitu muhimu katika maisha ya binadamu.

Mimi kwa kawaida wangu usiku huwa napenda kusikiza mitandao na kutaka kupenda kujua vile jinsi imeishi kuwa hiyo siku mzima baada ya hiyo mimi huwa tena napumzika nakunywa kahawa yangu halafu naenda kulala hiyo ndo ile kitu mimi huwa napenda kufanya before nilale hiyo hiyo ni kitu ya kufanya kujua dunia imesonga aje wakati ulikuwa umeshikana kazini.

Mi napenda mkate ambao ni sio mgumu. Mkate ambao si mgumu ndiyo ile mkate mi napenda kukula. Unapokula vitu ambazo ni mzuri, unapata maisha yako ni mzuri. Lakini unapojikazia maisha yako na unapofanya vitu ambazo sio mzuri, inakua ngumu katika maisha yako. Kwa hivo, kwa ukaribu wangu, mi ninapenda mkate ambao ni mwepesi.

Niambie kuhusu mahali unapoishi, mimi naishi mtaa ambao ni mtaa ya town. Hiyo mtaa iko na watu wengi sana. Haao watu kwa muda nyingine unapata wanapiga kelele ata hauwezi elewana na watu kwa nyumba. Kwa hivyo hiyo mtaa tunaishi ni mitaa ya kelele. Lakini kwa biashara ni mtaa mzuri. Lakini mahali si kelele siyo mzuri.

Je, nani aliye kufundisha njambo muhimu wakati wa watu walionifundisha jambo muhimu ni wengi sana. Kuna jamaa wangu alinifundisha kufanya kazi kwa kompyuta yani ule jamaa nifundisha ile kitu ya maana sana. Kwa hivyo mimi huyo ndiyo mtu aliye nifundisha mambo muhimu katika maisha yangu. Na hiyo ndio kitu napenda kila siku.

Unapenda kuwa pahali pa aina gani mimi kawaida yangu napenda mahali patulivu ambapo hapana maneno mengi kila wakati ninakuwa mahali patulivu unapata mimi nafurahia kukua hapo kwa hivyo mimi napenda kuwa mahali patulivu wakati wowote ndio niweze kufanya vitu zangu na utulivu na niweze kufikiria mambo yangu pole pole.

Ndiyo, mimi inapenda kufanya kazi nyumbani. Numbani unafaa ufanye kazi unapata umetulia na uko hujafanya vitu za maana. Kwa hivyo mimi kwa masaa mengi, kwa muda mwingi huwa napenda kufanya kazi nyumbani na hiyo ndio ile kitu mimi huwa nafurahia kufanya. Kwa hivyo mimi huwa napenda kufanya kazi nyumbani. Kwa mara mingi, mara ya kadha wa kadha, kila siku, kila wakati.

Mimi nafua nguo mara mingi sana kwa wiki unapata mara mingi, mimi nafua nguo tu Jumamosi peke yake kwa hivyo, mimi nafua nguo mara moja kwa wiki sio kila siku, mara moja peke yake kwa wiki ndiyo siku nafua nguo.

Unafanya nini kutia wenzako moyo kuwatia wenzako moyo lazima ufanye vitu mingi za busara ili waeza kutamani kitu unaeza kufanya halafu baada ya hapo uanze kufanya vitu kulingana na jinsi ilivyo kwa hivo mimi kwa wakati mingi utapata napenda sana kuwatia moyo wa marafiki zangu.

Unapenda nini kuusu mtaa wako mtaa wangu napenda zio kwa sababu ni maali unaesa fanyia biashara zakila kitu sababu ni mtaa ulio kuwa na watu nakini si watu waovyo ni watu wa mahana kaw hivo mbiashara hapa itasonga mbele haraka sana kwa hivo mimi napenda mtaa wangu kwa sababu mbiashara ni mzuri hapa.